Ninapata mutisha kazini kwa sababu ya yale malengo ninayo ya kutimiza kazi yangu vizuri Kwa hivyo nikiulizwa ya swali nini kinachonipa mutisha kazini huwa narudi kila mara nyuma kuangalia yale malengo ninayo ya kufanya kazi ile kama sijazitimiza na hitaji kuzitimiza kwa hivyo kila mara najipa nguvu najipa ujasiri ilikuweza kukamilisha kazi haya kitu cha pili kinachonipa mutisha kazini ni ushirikiano na marafiki na wale tunaofanya nao kazi pamoja katika vyeo mbali mbali iwe wamenizidi kwa vyeo ama ni wadogo wangu kwa vyeo ama tuko sawa na jaribu kushirikiana nao ile ushirikiano ulete ubora zaidi wa ile kiwango yenye nafanya kazi lile.

Mwandishi ninayo mpenda wa vitabu, zaidi ni mwandishi anayendika aina ya vitabu vinavyo itwa Novels na vitabu hivi huyu mwandishi anaitwa Stephen King. Ukiangalia katika lugha ya Kiswaili napenda mwandishi ambaye anaitwa Ken Walibora. Ameandika vitabu kadha wa kadha katika lugha ya Kiswaili. Pia napenda mwandishi anayeitwa Margaret Ogot ambaye pia ameandika vitabu kadha na nikiangalia pia kwa huku nchini Kenya pia tuna mwandishi mashuhuri ambaye alisha fariki ambaye ameandika pia vitabu vingi anaituwa Nguge wa Thiongo.

Ndiyo. Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo, unapenda kujaribu vyakula vipia. Sababu ni vyakula ni aina ya artisti ama aina ya sana kupika, kuanda na ile kuyala vyakula vipya. Inampa mtu motisha sana ya kuishi na kuburudika katika maisha na kwa hivyo mimi napenda kula vya kulavipya, kuvijaribu, viwe vya kitamaduni, vya Kenya, zanchi mbalimbali na hata tamaduni mbalimbali.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Tunda linalonipendeza zaidi. Ni tunda ambalo tunaiita maembe. Maembe ni tunda ambalo linaliwa kwa njia mbali mbali na unapata pia tuna aina mbali mbali ya maembe. Kuna maembe za kienyeji, kuna maembe za dodo, ambazo ni maarufu sana ukienda eneo za pwani. Na maembe haya yanaliwa kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo utapata wakati unapokula maembe ata kwa achari, kwa kutumia achari Labda kama halijaiva sana unaeka pilipili la achari Unapata kuna embe lile la kupikwa hilo linalifanya ama lakukaushwa linafanya liwe lieze kudumu kwa muda mrefu Kuna maembe ambayo yanatumika kutengeneza pilipili Kuna maembe ambayo yameiva ambayo unaeza yala jinsi yalivio. Kwa hivyo mimi tunda nalipenda zaidi ni maembe. Lakini ukiangazia pia vizuri napenda kukula machungwa, machungwa ni tunda ambalo pia linajulikana kuwa na madini ambayo yanakinga mwili dhidi ya magonjwa na matunda kwa ujumla ni yanatumika kueza kukua na lishebora na kuweza kukinga magonjwa mwilini na kuweza kudumisha afya bora mwilini sababu napenda kufanya mazoezi pia napenda kula ndizi.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi napenda kuketi kwenye kivuli na kusoma kitabu. Kusoma vitabu vina patia akili yangu mawazo mapya na njia mpya ya kutazama dunia. Vitabu haya yanaeza kwa ya burudani ama ya kujifunza. Jambo lingine napenda kufanya ni kuweza kusikiza miziki na nikiwa na sikiza miziki na sikia mziki kadha wa kadha na mziki tofauti Jambo la mwisho napenda kufanya ni kutulia na kueza kufikiria mawazo yangu na kujisikiza mwenyewe ili kusikia nafsi yangu inasema nini na kueza kujielewa vizuri mambo haya matatu nayafanya wakati wa mapumziko ya mchana.

Je, unapenda kula popcorn? Ndiyo, ninapenda kukula popcorn. Sababu yangu ya kwanza ni sababu ni lishe tamu zaidi. Linatengenezwa kwa maindi unawolipuka wakati unapikwa. Upishi huu nimeanza kuitazama nikiwa mtoto na yapendeza zaidi. Na hata lishe lile linapendeza zaidi. Wakati yamepasuka na yakafura, mahindi haya yanaweza kutumika wakati unapotazama programu katika televisheni. Unapata ni tabia ambayo tumeiga kutoka kwa nchi za kizungu, lakini ni njia nzuri sana ya kuburudika wakati unapotazama programu katika televisheni.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Napenda chakula kisicho na mafuta. Hapo awali nimefanya kazi katika shirika ambalo lilikuwa linaendeleza jamii kwa kupeana ujumbe kuhusu magonjwa yasiyo ambukizana. Ujumbe haya yalikuwa kuhusu lishe, kuhusu kufanya mazoezi, kuhusu kupunguza na kuacha pombe na sigara na kuhusu afya ya kiakili. Kulingana na ujumbe ya nayo angazia lishebora nilikuwa naweza kuhamasisha jamii. Weze kupunguza chumvi, sukari na mafuta katika lishe zao ili kuboresha afya na kuzuta magonjwa yasiyo ambukizana. Kwa hivyo, baada ya muda wakupitisha ujumbe haya, mimi mwenyewe nikakua nikona hiyo tabia ya kueza kutunguza mafuta katika chakula yangu. Na nime iga tabia hii adi kwa sasa na pata nina penda sana kukuwa na chakula changu kiwa na mafuta ya chini ama kisiwe na mafuta.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Nikiulizwa swali, je, unapenda kulima bustani? Naeza jibu ndiyo, napenda kulima bustani. Manake bustani ni shamba lenye maua, na unapata mandhari ambayo maua yanapeana, ni mandhari mzuri sana. Kwa hivyo, ukiwa na bustani na umefuga maua yako, na unaeza kuyazingatia kuyalinda vizuri, unapata yanapeana mazingira mazuri kuyatazama na hata kwa mazingira kijumla, unapata bustani zingine ina harufu mzuri sababu ya zile aina ya maua ambazo zimewekwa pale. Kimazingira ni mzuri kulima bustani.

Napenda, je, unapenda mikutano ya aina gani? Napenda mikutano ya aina ya kirafiki, mikutano ambayo ya metulia, mikutano ambayo watu wanaweza zungumza kwa uwazi na kuweza kueleza maudhui yao na sababu yao na mafikirazao. Hii ni mikutano ambayo inapatia watu fursa mingi za kujieleza na kuweza kuelewana. Ndiposa yanapunguza chanzo ama vyanzo vya migogoro na kukosana na kutoelewana kwa watu.

Ni somo gani ulio lipenda shuleni? Nikiwa katika chuo cha upili na kumbuka nilipenda sana somo la za sayansi na hiyo ni bayolojia, kemia na fizikia. Tena nilipenda somo la historia. Sababu zangu za kupenda masomo haya ni masomo ya kisayansi yanaeleza jinsi dunia inavyo kuwa, jinsi binadamu mwili inafanya kazi, jinsi ulimwengu unavyo jiendeleza katika misingi fulani. Kwa hivyo kuelewa misingi haya ni kuelewa ulimwengu na mazingira yetu na jinsi tunavyo ishi hapa ulimwenguni. Kuelewa masomo haya pia ni kuelewa jinsi mili yetu yanafanya kazi na jinsi gani tunaeza linda mazingira yetu, tunaeza linda jilinda sisi wenyewe. Somo la historia linaeleza chanzo cha vitu Kwa hivyo nilipenda sana somo hili Manake mimi napenda kuelewa vitu vilianza vipi.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya aina ya strawberry. Unapata vyakula vingi vinavyotengenwa wa humu nchini yanapewa harufu yale ya kubandikwa saa zingine. Unapata kama ni vinywaji yanapewa harufu haya ya kubandikwa. Stroberry ni arufu inayopendeza zaidi na inaweza shirikishwa katika chakula, katika manukato, katika maua na mimi nimeyala matunda yale stroberry kwa hivyo naelewa ni matunda ambayo yanafurahisha zaidi ni matunda ambayo ukiyala yanakupa utamu halisi Harufu ingine naeza kuwa naipenda ni harufu ya manukato mbali mbali na haya unapata ukiyaeka kwenye nguo ama yakiwa kwenye sabuni Yanapeana maandhari mzuri ama harufu mzuri yanayovutia zaidi.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu na michezo yetu inaweza kuwa michezo ya kiutani Maanake kama watu wazima ni ngumu watu wajipate wakiwa wanafanya michezo ya kitoto Juzi nilikuwa natazama televisheni na kuna muigizaji mmoja ambaye uliza swali alikuwa anasema jinsi watu wakiwa watoto walikuwa wanaweza kushiriki katika michezo mbali mbali. Lakini umri unaposonga unapata watu wanaacha zile michezo maanake wanasema wamekua watu wazima. Mwigizaji huyu alikua anasema hatujazeeka, hatujawacha kucheza sababu tulizeeka ila tumezeeka sababu tuliwacha kucheza. Na wazo hili lina nguvu zaidi ukilifikiria maanake unaweza kugundua kwamba michezo ni jambo muhimu katika msingi na maisha ya binadamu. Hata tunapokuwa watu wazima ni muhimu kuweka mchezo katika kila kitu ili kuweza kupata burudani na uzima wa maisha. Wakati tunawacha michezo, unapata tunawacha uigizaji, tunawacha raha ambayo tunaweza pata katika yale mambo ya maisha ya kila siku.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Ninapendelea kitanda kizuri. Wakati wa mapumziko ni wakati muhimu sana kwangu. Na kulingana na somo la sayansi, mapumziko ya binadamu yanayapa mwili ya binadamu nguvu na upumzifu ambao unahitajika kukumbana na mambo ya maisha ya kila siku. Kwa hivyo ukiwa na kitanda kizuri inamaanisha mapumziko yako yanakuwa mazuri na ya siyo yanayoumiza mwili ama yanayoleta madhara katika mwili. Hali hii inaongezwa zaidi ukiwa na kitanda kizuri. Kwa hivyo mimi kibinafsi napenda kuwa na kitanda kizuri.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza ningependa kujifunza ujuzi wa ina wa sayansi ya kikompyuta sana sana ambayo inaitwa kwa lugha ya kizungu cyber security Ujuzi huu yaweza kunisaidia kuendeleza masomo yangu ya kikompyuta Manake ukiangalia kwa dunia ya sai, kila moja wetu anahitaji masomo ya kidigitali, masomo ya kompyuta, masomo ya kueza kuelewa jinsi mambo mengi yanavyo endelea katika dunia. Nyanja mingi kwa wakati tunapoishi yame ingia ama yame azimia mikondo ya kidigitali na mikondo haya kuyaelewa kwa undani unaitaji ujuzi wa sayansi ya kikompyuta. Kwa hivyo hii ndio sababu yangu kubwa ya kueza kutaka kujua masomo haya. Hapa awali nimefanya masomo ya kikompyuta lakini kwa kiwango cha diploma na ningetaka kujaribu kuyaendeleza masomo haya ili niweze kuelewa zaidi na niweze kuagwiji katika nyanjahi. Wakati ninapo pata haya ujuzi naweza kujishirikisha katika dunia baye inaendelea kuwa digitali zaidi kila uchao.

Unafanya aje kazi ya ushirikiano na wengine. Maramingi nikiwa nafanya usanii na shirikiana na wenzangu kuweza kutengeneza mambo ya kisana mapya. Pia na shirikiana na wenzangu katika kutumia mtandao za kijamii ilikuweza kuzungumza na kuelewana. Maramingi ni kifanya utafiti wa maudhui tofauti, tofauti pia nafanya ushirikiano na wenzangu ili kuweza kuelewa ni maudhui zipi muhimu na katika yale utafiti ni nafanya.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Nimepata mafanikio aina mingi. Nikiyataja tu kwa jumla, nimefanya usanii takribani miaka sita. Na kwa haya miaka sita, nimeweza kujifunza jinsi ya kufanya sanaa aina tofauti tofauti. Kwa hivyo, mimi kwangu na yapima haya kama mafanikio. Pili ni naweza jivunia mafanikio ya kuweza kuendeleza kikundi chetu kulisajili na hata kufungua kikundi la pili ambalo pia limesajiliwa na limewekwa katika jukua mbali mbali ili kuweza kuonyesha yale mambo ya kisanaa tumefanya. Jukua haya yamekuwa maarufu sana hapa nchini na hata za nchi za kigeni. Kwa hivyo haya mafanikio ni mafanikio ambayo naweza kujisifu na kufurahia kwa ambayo ya mefanyika katika enzi zangu pale kazini.